Kinachonipa motisha kazini ni mandhari mema ya kufanya kazi pia wafanyikazi ambao wanahishimiana na bosi ambaye anaheshimu na kutekeleza masulahi ya wafanyikazi wake. Pia ninapenda mandari ya huko kusababu kumepandwa miti kuna maji safi na pia kuna nyoni wanaoimba kila siku.

Ningependa kutembea kwa kutumia GPS, kwa sababu GPS ni rahisi kutumia na pia, GPS inapatika kwenye simu zote, si kama vile ramani Pia GPS, inaonyesha jinsi ambavyo mahali pako, kwa wakati uliopo, si kama vile ramani ambayo inaonyesha mahali kutumia mambo ya kita.

Ninafuata mfereji wa Citizen Digital kwa sababu Citizen Digital ni bei nafuu kwa wananchi wa Kenya na pia Citizen Digital inatoa maarifa ama inatupasha maarifa yanapotokea na moja kwa moja pia Citizen Digital ina wafuasi wengi na kwa hivo mimi hufuata mfereji huo wa televisheni.

Ninaweka neno siri salama kwa kuhakikisha kwamba neno siri hilo, si jina ambalo watu wanaweza kulifikiria kwa njia rahisi, na pia ninakikisha kwamba neno siri hilo, ina herufi kubwa na herufi ndogo, na pia ina nambari ambazo hazifuatani kama vile sufuri, nane, mbili, ndio.

Ninaenda maktabani mara mbili kwa mwezi kwa sababu ninapofanya kazi sipati wakati wakati kwenda maktabani na sana sana napoenda maktabani mimi hupenda kusoma sana vitabu za afya Kwa sababu pia ninataka kuwa mtu mwenye afya njema na pia kuwashauri wafanyi kazi marafiki na familia yangu mambo ambayo wanafaa kufanya ili kuwasaidia kuwa na afya njema.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu watu wana umoja na watu wanapendana, watu wanafanya kazi kwa pamoja, kama vile tunapotaka kulima shamba, sisi huleta marafiki zetu na pia ndugu zetu wakaribu sana, kama vile mashemeji kuja kutusaidia kufanya kazi hiyo, na baada ya siku moja, shamba letu limemalizika. Na pia wao wanapohitaji wafanyikazi sisi hujitolea na kwenda kuwasaidia kwa hivyo ninapenda jinsi ambavyo mtaa wetu watu wano umoja na wana roho ya kusaidiana.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kupika. Ninapenda sana kupika samosa, maandazi na chapati kwa familia yangu. Hii ni kwa sababu nilipokuwa nikikua, nilizaliwa kama mwana wa kwanza. Na kwa hivo wakati mama alipokuwa akiandaa kazini ama shambani, mimi ndiye niliyefaa kupika. Na kwa hio sababu ilibidi nijifunze kupika chapati, mandazi, mahamri, samosa. Na kwa muda wangu mwingi wakati ambamo si na kazi ya kufanya Mimi uhakikisha kwamba nimeenda jikoni na kutengeneza vyakula hivyo vitamu.

Minapanga wiki yangu ya kazi kwa kuhakikisha kuamba wafanya kazi wote wa kampuni yetu, wanajua mambo ambayo yatakujua kufanyika wiki zijazo, na pia mimi hukikisha kuamba ofisi zimesafishwa, na pia angu ambazo tunavaa kazi ni safi, na kwamba nambari za ambazo wateja watapigia simu kupitia zinafanya kazi na zikona bamba ya kutosha.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kutumia mtandao. Sana sana kutumia video za YouTube. Kama ninapotaka kujifunza jinsi ya kupika pizza ama mahamri, mimi huenda kwenye tovuti ya YouTube na kutazama video kadhaa ambazo hunisaidia kupata maarifa ya jinsi ambavyo nawezatengeneza vitu hivyo.

Timu bora ya mpira wa kirugby wa kimarekani ni timu ya Seattle na timu hii ilicheza imekuwa ikicheza michezo mizuri sana ya rugby na kwa hiyo sababu mimi ni shabiki wa timu hiyo wameshinda zaidi ya medali kumi na tano na mwisho walipocheza ilikuwa November kumi na tano mwaka uliopita na nilifurahia sana kuhusu ushindi ambao timu hiyo ilipata.

Ninapenda kula mboga ya kabichi, nini kwa sababu kabichi inanisaidia sana kwa kuteremsha chakula kupitia tumbo. Napia kabichi niyabei nafuu, napia daktari wangu alini ambia kwamba ninafaa kula kabichi kwa sana iliku nisaidia niweze kupata madini muhimu sana kama vile kalisiam.

Ninapenda chakula chenye latha ya tangawizi. Hini kwa sababu tangawizi ina harufu nzuri. Na pia tangawizi inaangamiza magonjwa mengi mwilini kama vile ya homa na mafua. Na pia inasaidia tumbo, inasaidia chakula kiweze kushagwa vizuri. Na ni kitu ambacho ni rahisi sana kupata sokoni kwa beinafu. Kwa hivyo anapenda latha ya tangawizi.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza na watoto na mimi hucheza mchezo ya kadanda na sana sana mimi uhakikisha kwamba ninawasaidia watoto kuweza kufunga mabao na hujifanya kwamba mimi sijui kucheza mchezo huo ili watoto wafurahie na kujiona kwamba ni wamaana sana na nifuraha sana kwangu na nimefurahi kushiriki mchezo kama hiyo na watoto wenzangu.

Mnyama wangu wa kufugwa ni mbwa, anayeitwa zawadi. Mbwa huyu ni anaitwa chiwawa, yaani ni mbwa mdogo na pia ana manyoya meupe na manyoya laini sana. Mbwa huyu ni mbwa mtiifu sana, unapomwambia kitu anafanya kwa haraka na pia ni mbwa ambae anaelewa lugha ya kiswahili na lugha ya kimombo. Kitu ambacho hunifanya mimi kufurahia kuhusu huyu mnyama ni jinsi ambavyo anavyowaona wanyama wengine kama vile paka. Yeye anaishi sana kwa amani na wanyama wengine. Si kama mbwa wa aina ingine ambao anapigana sana na paka. Na nampenda huyu mnyama sana na huyu mnyama amenisaidia sana wakati ambamo nina mawazo kwa sababu yeye huwa kando yangu mara mingi sana.

Ninapenda kuandika kwa sababu ninapoandika ambacho ninakiandika kina kaa sana akilini kuliko ninapokisoma. Kwa hivo ili kuhakikisha kitu ambacho ninakiandika ama kitu ambacho ninataka kukielewa kina ingia kwenye akili na kukaa kwa muda mrefu. Mimi uhakikishe kwamba ni mekiandika ili nisije nikakisa hau kwa urahisi sana.

Ninapenda chakula cha kijadi ambacho kwa lugha yetu ya Kikuyu kinaitwa ngoja ngoto. Hiki ni chakula ambacho kinatengenezwa kwa kutumia unga wa ugali, majimoto na viazi na pia unatilia chumvi kidogo. So chakula hiki kinatengenezwa kwa hii njia, unachemsha maji, halafu maji yanapochemka au kutokota unatia unga wa ugali, halafu tena unaposonga songa ugali unaongeza viazi ambavyo ulikuwa ushavichemsha na kutia chumvi kidogo. Halafu unasonga ugali huo mpaka uwe laini na ambao waweza kukulika. Na hivo hiko ndicho chakula ambacho nakipenda.

Ndiyo ninapenda sana kuogelea na kwa marefa zaidi nilikuwa katika timu ya kuogelea nilipokuwa katika shule ya upili na nilianza kuogelea nikiwa kidato cha pili ni kwa sababu kuogelea ni muhimu sana ule wakati mtu amezama majini ni muhimu sana wewe kujua kuogelea ili uweze kunusuru maisha yake kwa hivo mimi napenda sana kuogelea kwa hiyo sababu.

Nimewahi safiri mahali ambamo kuna itwa Thompson Falls huko Nyahururu na nilitembea huko mwaka wa 2021 hii ilikuwa katika kidato cha 3 na tulikuwa tumepelekwa na shule ilikuangalia jinsi ambavyo mazingira yetu ni ya kufurahisha sana na kujua jinsi ambavyo mawimbi hayo ya Thompson yaLivyo tengenezwa.

Hali ya leo ya hewa kumekuwa na jua na jua hilo halijakuwa kali, pia kumekuwa na mawingu meusi na hapo saa kumi kulinyesha mvua kidogo. Na ninafuraia sana kuhusu hali ya hewa kwa sababu asubui kulikuwa na miale ya jua ambayo ilitusaidia kufukuza baridi na hapo jioni kulikuwa na joto jingi lakini kuliponyesha joto iliteremka na kukakuwa na baridi. Na siku hii ya leo kwa sababu ya baridi nilikuwa nimevaa sweta na asubui nilikuwa nimeitoa kwa sababu kulikuwa na joto. Hewa ambayo ninaipenda ni hewa ya hapo katikati, yaani si baridi sana na si joto sana. Na wakati kunapokua na jua, mimi hupenda sana kuenda kucheza mchezo wa kadanda.

Kazini mwangu, tuna saa kwenye ukutani, ambayo hutusaidia kuthamini jinsi ambavyo tunatumia saa. Na kila mfanyikazi anafaa kufika kazini kabla ya saa moja. Na inapofika saa nne, tunafaa kuwatumia wahudumia wateja wote na kuenda kunywa chai. Na ikifika saa saba, tunahakikisha kwamba kazi yoyote ya ofisini imekamilishwa. Tunaenda kula chamcha na kutoka saa saba hadi saa kumi tunafanya mkutano sisi wafanyikazi pia bosi kutusaidia jinsi ambavyo tutafanikisha mafanikio ya kampuni yetu.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwashirikisha, marafiki na familia. Ninachofanya ni, asubuhi mimi huamka, naoga, napiga bismilahi kumshukuru Mola, kisha naondoka kuenda kununua nguo, ambazo nitazivaa. Nanunua keki, nanunua nyama, nanunua soda. Alafu, ninawaalika marafiki na ndugu kuja kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Na sanasana mimi hufanya aah sherehe yangu wakati wa usiku.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu. Hii ni kwa sababu simu ni muhimu sana katika kufanikisha mawasiliano, kufanya manunuzi ya chochote ambacho nataka kununua dukani. Na pia simu ni muhimu sana, inatusaidia kuangalia saa. Na ninapopotea njiani mimi huangalia simu na kujua mahali ambamo niko. Na simu imenisaidia sana, ninapotaka kuabiri gari mimi hutumia simu, ninapotaka kutazama habari mimi utumia simu, kwa hivyo simu ni muhimu sana kwangu.

Ndio, ninapenda sana kuenda pwani wakati ambamo mnalikizo na sana sana mimi huenda na familia na marafiki zangu. Hii ni wa sababu pwani ni mahali pa kufurahia na kusherehekia na pia pa kutengeneza mawazo ambayo tutakuja kuzi kukumbuka siku zijazo na ni muhimu sana kuwana familia na kusherehekea pamoja.

Ninafanya kazi ya ushirikiano wengine kwa kuhakikisha kwamba kila mtu anatoa wajibu wake na kila mtu anafanya ambacho anakipenda zaidi ili kuhakikisha kwamba. Tunafanya kazi kwa urahisi na kwa uharaka. Katika kampuni yetu tunashirikiana kwa kuhakikisha kwamba. Kama unapenda mambo ya kupiga simu na ni kwa haraka sana unafanya mambo hayo. Unahakikisha kwamba unaenda kwenye ofisi inayofaa. Na pia sisi tunashirikiana na wafanyikazi wenzetu kwa kuwasaidia kama wako na kazi nyingi ambazo hawawezi kufanikisha kwa wenyewe. Tunasaidiana kwa kugawana kazi hiyo.

Ningependa kujifunza jinsi ya kutengeneza simu na huu ni ujuzi ambao nimekuwa nikijifunza tangu niwe mdogo Hii ni kwa sababu mzazi wangu hakuwa na pesa ya kununua simu ghali na kwa hivo alikuwa ananunua simu mzeemzee ambazo zilikuwa zimetumika na watu wengine na sana sana simu hizo zilikuwa na mashida na mimi nilijaribu sana kumsaidia mama yangu kwa kutengeneza simu hizo na ningepata ujuzi huu wa kutengeneza simu ningesaidia sana watu familia na marafiki kutengeneza simu zao ambazo zimeharibika na pia ujuzi huu wa kutengeneza simu naweza kujifunza kwa kuenda kwenye chuo kikuu ama kwenye programu ya kufunza jinsi ya kutengeneza vifaa kama vile simu na wakati mzuri sana wangu wa kuanza ujuzi huu ni ninapo ninapopata muda wa likizo na ni muhimu sana kujifunza jambo hili.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kitaifa na sanasana ya kimataifa sanasana matukio ya kimarekani kwa sababu nchi ya marekani ina mambo mengi na pia ni mambo ambayo yanaathiri nchi zingine mingi kama vile nchi za Afrika na ni vizuri sana kujua mambo ambayo yanafanyika katika nchi zingine kwa sababu tunaishi kwenye dunia moja.

Ninapenda sana nyama ya kuku, hii ni kwa sababu nyama ya kuku ni rahisi sana kununua kwenye soko, na pia kuku ni mnyama ambaye tunamfuga nyumbani na ni rahisi pia kupata nyama hiyo kwa kumfuga kuku na anapokua na mchinja na kupata nyama hiyo. Pia nyama hii nitamu sana, unapo ipika vyema kwa kutumia tangawizi na kitunguu saumu. Kuku hiyo inatoka na radha mzuri sana.

Ninapenda sana majira ya avuli wakati ambamo kuna baridi na pia kuna unyevu nyevu na mvua kidogo Hii ni kwa sababu majira ya avuli hakuna joto jingi na pia hakuna baridi mingi na hii ni majira ambayo watu wanaweza kuenda kutembea kama vile pwani watu wanaweza panda mimea kwenye shamba zao watu wanaweza vuna kutoka kwenye shamba zao na ni majira ambayo yanafurahisha sana kwangu kwa sababu nimeishi mashambani na majira haya ndo yalikuwa mema sana kwetu Ukilinganisha na majira ya kiangazi ambayo hakukuwa na mvua na majira ya masika ambayo kulikuwa na mvua ambayo ilileta mafuriko.

Ndiyo, ninapenda sana kupanda milima. Hii ni kwa sababu nililelewa katika kaunti ya Kiambu ambayo ina milima na mabonde. Na nilipoitajika kuenda shuleni ilibidi nipande milima. Ili niweza kufika kwenye shule ambayo nilisomea. Na umuhimu wa kupanda milima ni kwamba inasaidia miguu yako kupata nguvu. Na ni nzuri sana kwenye afya yako kwa sababu unakuwa mtu mkakamavu na mtu mwenye nguvu. Na ninapanga likizo ambayo inakuja mimi na familia na marafiki zangu tutaenda kupanda mlima Kenya na tutaweka bendera ya Kenya juu.

Nikiwa utotoni na huu ni mwaka wa elfu mbili na kumi, miaka mingi iliyopita. Nilikuwa napenda sana kucheza kadanda. Nilikuwa nacheza na wezangu, mbaka nachafuka, napata vidonda. Na sana sana nilipoenda nyumbani. Nilikuwa napigwa sana. Hii ni kwa sababu nilikuwa nafika nyumbani usiku sana. Na mzazi alikuwa ananitafuta hanipati. Nikuwa mdogo nilikuwa mtundu, lakini nilipenda sana kucheza mpira.

Aaaa, ninaenda mahali ya pa ibada mara moja kwa wiki Hini kwa sababu mimi na shiriki katika kanisa ambayo tunaenda siku ya jumapili Ninafurahia sana kwa sababu napatana na watu ambao wanampenda mungu na watu ambao wanapendana na wanapenda kufanya kazi ya mungu kanisa yetu tunajishirikisha katika mambo ya kusaidia mayatima na pia kueneza injili kwa masikini na ambao hawajiwezi ninafurahia sana kuenda kanisa hii.

Mtandaoni kwa siku ninatumia kama masaa mawili Hii ni kwa sababu ninapofanya kazi kwenye kampuni yangu Mimi ni mtu wa kushirikisha wafanyikazi na kuwashirikisha wateja wetu Kwa hivyo muda mwingi mimi siko karibu na vifaa vya mtandao Lakini ninapoenda kunywa chai na ninapoenda kula chakula cha mchana Mimi hutumia simu yangu kuingia mtandaoni, kutazama vichekeshi na pia kutazama habari ambazo zimetokea na napoenda nyumbani ni ngumu sana mimi kutumia simu yangu kwa sababu nina televisheni na pia nina familia ambayo huwa tunapiga story sana.

Ndiyo, ninapenda sana kuendesha baisikeli. Na nilijifunza kuendesha baisikeli nikiwa na miaka kumi na tano. Ninapenda kuendesha baisikeli kwa sababu inanisaidia kuwa na miguu, yenye nguvu, na pia inanipa afya nzuri. Na ninapo endesha baisikeli kwa muda mrefu. Mimi hujihisi kwamba nina akili razini, na pia ubongo wangu hufanya kazi kwa haraka sana.

Timu ya mbali kama vile kampuni nyingine ambayo inapatikana Uganda Sisi tunashirikiana kufanya kazi kwa kutumia mtandao Tunatumia platform kama vile za Google Meet Ambamo tunaandaa mikutano na kushirikiana pamoja katika kutoa maoni yetu na jinsi ambavyo tutakavyosaidia kampuni zetu kuweza kujulikana ughaibuni, kuvutia wateja wengi na kusaidia kupeperusha mapato na kuyafanya yawe mingi na makubwa zaidi.

Ndiyo ninapenda sana asali na umenikumbusha kwamba nyumbani mwetu tuna nyuki ambao wanatengeneza asali na tunamzinga wa nyuki ninapenda asali sana kwa sababu ni tamu asali haiharibiki na pia tunajitengenezea asali wenyewe pia asali inamanufaa mengi ya kiafya kama vile inasaidia kutibu homa na magonjwa mengi ambayo siwezi kuwaeleza kwa sasa kwa sababu mimi si daktari kwa hivyo napenda sana asali kwa sababu ina manufaa mengi mwilini.

Ndiyo, nishawahi tembelea ziwa na mtopa moja. Na ziwa ambalo nimelitembelea ni ziwa la Nakuru, ni ziwa ambalo ni la kupendeza sana, kwa sababu lina maji isafi. Na pia lina wanyama wengi, kama vile nyuni wa flamingo, ambao wanapenda sana kukaa kwenye viyunzi vya ziwa hilo. Na pia nyumbani mwetu huko Kiambu, kuna mito mingi ambayo sisi hutumia maji hayo kufulia, kuogea, kunyua na pia kunyunyizia mimea na Ninapenda sana mandhari haya.

Kueka afya nzuri, mimi huhakikisha kwamba ninafanya mazoezi sana na pia mimi hunywa maji kwa wingi na kuhakikisha kwamba sili vyakula ambavyo vina mafuta mingi. Mimi hula matunda na mboga kwa wingi sana na huhakikisha kwamba asali na maziwa natumika katika upishi wa vyakula karibu vyote ambavyo mimi huvila.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku. Hii ni asubuhi kutoka saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili kabla ya kuenda kazini. Mimi hukimbia na ninapotoka kazini kutoka saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili kabla ya kuenda nyumbani. Mimi huingia kwenye jimu ambayo inapatikana kazini na kuinua chuma ya kilo hamsini kama maraishi ni hivi. Na hiyo hunisaidia sana kuhakikisha kwamba nina mwili ambao unapendeza na nina afya nzuri.

Ndio, nimenunua tikiti za Tukio mara mingi sana, nilipokuwa kwenye chuo kikuu, tikiti kama vile Mr. And Mrs. UoN, ambazo zilikuwa zinanunuliwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba, mwaka wa elfu mbili na kumi na saba Tukio hili lilifanyika katika jengo kuu la Kenyata, KICC, na tulifurahi sana kwa sababu lilikuwa Tukio la kufurahisha, la kuchekesha, na nilipata marafiki wengi kutokana na Tukio Hilo.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza michezo ya video. Hii ni kwa sababu, nilipokuwa nikikuwa, michezo hii haikuwa. Na pia, nilitoka katika familia ambayo haikujiweze sana kifedha. Na mambo kama haya, sikueza kuyapitia. Na kwa hivo, sasa hivi ambavyo nina pesa. Naanza kununua michezo ya video. Mimi hucheza sana na marafiki zangu. Wakati ambamo tumetoka kazini, ama wakati ambamo tuko likizoni. Na napenda sana kucheza michezo hii kwa sababu ni ya kufurahisha, ya kupitisha muda, kuchekesha na kutusaidia kama marafiki kukaa pamoja na kuungana katika kazi ambazo tunafanya za kila siku.

Mtandaoni ninatazama video kutumia tovuti ya YouTube Hii ni kwa sababu YouTube ina karibu video zote ambazo mimi hutazama kama video za upishi, video za teknolojia, video za kuchekesha na pia YouTube haiitaji kulipia ili uweze kutazama video hizi na unahitaji tu kununua kununua wifi ama kununua bundles na ni rahisi sana kutumia mtandao wa YouTube.

Katika jami yangu, mimi na shiriki kwa kusaidia katika usafishaji wa mazingira, upandaji wa miti, ununuzi wa vitabu kusaidia watoto ambao hawajiwezi shuleni. Pia mchango wa pesa kuweza kuwalipia watoto ambao hawana uwezo kuenda shuleni na kualipia karo. Hivi ni badhi ya vitu ambazo mimi hupenda sana kufanyia jami yangu. Na liche ya hayo, mimi husaidia wanakijiji wenzangu kwa kuwapa maarifa ya kifedha kama vile jinsi ambavyo wanaweza kuanzisha biashara, dogondogo kama vile kuuza kahawa, kuuza mayai, kuuza nyama ilikuweza kupata faida za kuwasaidia kufanya mambo mawili matatu katika maisha yao. Na hizo nindizo baadhi ya mambo ambayo mimi husaidia jami yangu.

Ninaphohitaji msaada kazini, mimi huwashirikisha wafanyikazi wenzangu, na pia mimi umshirikisha bosi wangu. Kama ni tatizo kubwa sana, mimi huongelesha bosi wangu, na kwa njia moja ama ingine, mimi hupata usaidizi. Na kama ni tatizo ndogo, kama vile kutaka kujua ni wafanyikazi wangapi hawajafika kazini, na ni matatizo gani ambayo wafanyikazi wenzangu wanapitia, Mimi hupitia njia fupi ya kuenda kwenye karani na ni njia rahisi sana kuhakikisha kwamba ninapata usaidizi ninaohuitaji.

Na sherehekea mwaka mpya kwa kwenda kanisani. Kisha napotoka kanisani.Mimi huenda na marafiki zangu, kusherehekea mwaka mpya.Kwa kunywa vinywaji kama vile, soda, kahawa, chai, maziwa. Na pia siku ya hiyo siku ambayo mwaka mpya unaanza. Mchana unapofika, mimi na familia yangu uondoka. Na kwenda kujivinjari kama vile kutazama filamu. Kula nyama, kula vyakula vipya vipya, kama vile pizza. Na vitu vingine vingi vya kufurahisha.

Nina mahusiano mema sana na wazee wangu na mimi huhakikisha kwamba kabla mwezi ya haujaisha, ninawatembelea wazee wangu kama mara moja ama mara mbili hivi nawanunulia chai, nawanunulia vyakula, nawanunulia mavazi kwa sababu wazee ni watu wa muhimu sana. Tulipokuwa vijana au tulipokuwa watoto, wazee hawa ndiyo walitusaidia kwa kutupeleka shuleni, kutupa mawaidha na pia kutulea na ni muhimu sana kuhakikisha kwamba Sasa hivi ambavyo sisi ni wa vijana Tunaojiweza na tuna pesa kidogo Tunawasaidia kwa njia moja ama ingine Kwa sababu wazee wetu wamedhoofika kwenye afya na kuna vitu ambavyo hawawezi kufanya kama vile kutafuta pesa kwa kulima Kwa hivo ni wakati wetu kuwasaidia wazee hawa na hii ni sababu ya kwamba Mimi huhakikisha kwamba nina mahusiano mema sana na wazee wangu.

Mfanyi biashara bora zaidi ninaye mjua anaitwa Brian Wangari na mfanyi biashara huyu alifanya kosi ya utengenezaji wa stima na yeye ameweza kutengeneza kampuni ambayo inatengeneza stima kwa bei nafuu kutumia sola na ningependa sana kushirikiana na mfanyi biashara huyu Kwa sababu ana akili ya kupanuka na akili ya kukuwa bilionea na pia ni mtu ambaye anapenda mawazo mapya na nitakapoenda kumpa mawaidha ama mashauri ama madokezo yangu ninajua kwamba ataweza kuyapata na ataweza kuyachukulia kwa njia maalum na njia ambayo ataweza kuitekeleza tuone kama madokezo yangu yanaweza kuleta faida katika biashara.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa Nilizaliwa katika mjiwa kiambu Lakini ninaishi katika mjiwa Nairobi Hini sababu nilisomea Nairobi na nilipata kazi yangu humumjini Nairobi na ninapenda mahali ambamo ninaishi kwa sababu Kuna watu ambao wanapendana Kuna usalama na pia watu wamechanuka Kuna kazi mingi kwa vijana na pia kwa waze na pamoja na hayo kuna barabara, nzuri nzuri, kuna mashule, mazuri mazuri na pia kuna mahospitali. Na maisha humu mjini Nairobi ni raisi kwa sababu pia chakula ni beinafuu uki linganisha na mji wa kiambu.

Kifaa changu ambacho ni simu ninaichaji mara moja kwa simu kwa siku kwa sababu simu yangu ina betri kubwa sana ambayo inachukua muda mwingi ili iweze kuisha moto na sababu nyingine ni kwa sababu situmii simu hii sana na pia ninapotaka kuingia mtandaoni mimi ninatumia wifi badala ya data na kama haujui wifi inatumia moto kiasi sana kwenye simu ukilinganisha na data na kwa hiyo sababu simu yangu ambayo naipenda sana ya samsung na ambayo ninaitumia kwa hivi sasa nimeichaji mara ya mwisho ilikuwa leo asubuhi saa kumi na moja na mpaka saa hii iko na moto asilimia 22 ambayo ikifika hapo asubuhi nitaichaji tena.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza sana ni ile tabia ya kukula ukiongea. Ni tabia ambayo mimi unichukiza sana. Yani umekiti na mtu lakini anakula akiongea. Na kwa hiyo sababu chakula ambacho kiko kwenye mdomo wake kinakurukia na kinakurukia pia wewe kwenye uso. Hii ni tabia ambayo watu wengi wanayo, lakini hawataki kurekebishwa kwa sababu unapomrekebisha mtu anayeongea akila. Anona kana kwamba unamuchukia ama unamonyesha kwamba humdhamini. Na tabia ingine ambayo mimi nachukia ni tabia ya kuongea sana mtandaoni. Kuna watu ambao wana uzoefu wa kuongea tu bila hata kufikiri mtandaoni. Na hi ni tabia ambayo watu wanafaa kuyacha na kujua kuamba mtandaoni hata kama unaweza kuongea bila mtu yoyote kukutafuta kuamba unafa ujue unongea na binadamu mwenzako na chochote ambacho unamuambia ni sawa na kumuambia moja kwa moja au uso kwa uso. Kwa hivyo, watu hawa wanafaa kubadilisha tabia na mienendo yao na kwakikisha kuamba wanoongea kwanjia ambayo ni yaeshima na ambao wanakula wakiongea wananyamaza kwanza, wamalize chakula ama wanafanya kimoja wanacha kingine.

Ndiyo nishawai kutembelea ziwa na mto na moja ya ziwa ambayo nilitembelea ni ziwa la nakuru ambalo linapatikana katika kaunti ya nakuru ni ziwa mbayo inawavutia watu wengi sana pamoja na wazungu na wakenya na ziwa hili ni safi na pia lina mawe meupe na kwa sababu hiyo ukipiga picha mtu anaweza dhani kwamba umeenda kwenye pwani ama kwenye bichi na ninapenda sana mandhari haya kwa sababu pia yana hewa safi na pia kwa kuongeza maji ya mto huo ni maji yenye chumvi Hii ni kwa sababu mto huo yaani ziwa hilo lina mto wa kuingia lakini halina mto wa kutoka.